Mimi binafsi ni kihitaji msaada huwa naanza kwa kutambua ni nacho hitaji hasaa kisha na wasiliana na mtu anayefaa kwa uwazi na heshima. Na weza kuzungumza na rafiki, mwana familia au mwenzangu kulingana na aina ya msaada ni naouhitaji. Na amini kuomba msaada ni majambo la kawaida na linaonyesha uwajibikaji si udhaifu. Pia hua nasikiliza ushauri, ninaopewa kwa makini na kujaribu kuutekeleza kwa vitendo. Wakati mmingine, hutafuta taarifa mwenyewe kwa kupitia kusoma au kuuliza maswali zaidi ili kuelewa vizuri.

Chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu ni pizza. Ilikuwa uzoefu mzuri kwa sababu ladha yake ilikuwa tofauti na vyakula vya nyumbani nilivyozoea. Nilivutiwa na mchanganyiko wa ajibini, mkate laini na viungo mbalimbali vinavyotumika juu yake. Nilipojaribu pizza kwa mara ya kwanza, nilihisi furaha na mshangao kwa sababu si kuwa najua kama ningeipenda, lakini badaye nikaifurahia.

Napenda kutumia muda mzuri na marafiki zangu kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye kufurahisha Mara nyingi tunapenda kukutana na kuzungumza, kucheka na kubadilishana mawazo kuhusu maisha ya kila siku Pia tunapenda kuangalia mechi za mpira wa mguu pamoja hasa wakati timu ninaipenda inacheza.

Pahali pa kimya. Napenda utulivu kwa sababu hunisaidia kufikiri vizuri, kupumzika akili na kujikita katika ninachofanya bila usumbufu. Nikiwa mahali pa kimya, huwa nahisi amani na ninaweza kusikiliza mawazo yangu au kuzingatia kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hili hunija kwa sababu napenda kujitegemea kutumia ubunifu wangu na kuwa na uthibiti wakile ninachofanya. Biashara hunipa nafasi ya kujaribu mawazo mapya na kujifunza mengi kuhusu uajibikaji na uongozi.

Muhimu zaidi kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine, na kushirikiana na wenzangu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka migongano isio ya lazima. Pia usimamizi, wa muda na nidhamu ni stadi muhimu sana. Hunisaidia kutimiza majukumu kwa wakati na kueka vipaumbele sahihi. Zaidi ya hayo, ninaona uwezo wa kujifunza haraka na kubadilika ni stadi muhimu hasa katika mazingira ya kazi yanayo badilika kila mara.

Mimi utotoni nilipenda sana kucheza michezo na wenzangu. Nilifurahia kukimbia, kucheza mpira na michezo ya jadi iliyonifanya nicheke na kujisikia huru. Pia nilipenda sana kukaa na marafiki tukisimulia hadithi na kubuni michezo yetu wenyewe. Zaidi ya hayo, nilipenda kuchora na kutazama vipindi vya watoto kwenye runinga hasa baada ya shule. Mambo haya ya linifanya nijisikie furaha na kunisaidia kukuza ubunifu wangu.

Mimi binafsi, wakati umeme unapokatika, huwa najaribu kubaki mtulivu na kubadilika kulingana na hali. Mara nyingi, mimi hutumia simu yangu kwa mwanga au kusikiliza habari ikiwa betri iko sawa. Wakati mwingine, mimi huwa nachukua nafasi hiyo kupumzika, kuzungumza na watu wa nyumbani au kufikiria mambo bila usumbufu wa vifaa vya umeme.

Mimi binafsi napenda hali ya hewa ya wastani. Isiyo na joto kali wala baridi kupita kiasi. Napenda wakati kuna upepo mwanana na jua la kiasi kwasababu hali hiyo hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu ya kufanya shughuli za kila siku. Hali ya hewa ya aina hii hunipa utulivu na furaha na inaniruhusu kutembea kufanya kazi au kupumzika bila usumbufu.

Mimi huwa natumia muda kwa kawaida kati ya masaa mawili hadi masaa manne kulingana na shughuli zangu. Kwa mara nyingi, mimi hutumia mtandao kwa kazi, kusoma habari, kuwasiliana na marafiki au familia na pia kwa burudani kama video au michezo ya mtandaoni. Hata hivyo, mimi ujaribu kuthibiti muda wangu mtandaoni ili nisiishie kutumia muda mwingi bila mpangilio.

Asubui yangu leo ilikuwa nzuri na tulivu. Niliamka saa sita na dakika thelathini asubui nikianza kwa kufua uso wangu na kufanywa maandalizi ya kawaida ya kuamkia siku. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kufungua dirisha kidogo ili kuona hali ya hewa na kupumua hewa safi. Kwa chakula cha asubui, nilibugia chai kidogo na mkate ili kupata nguvu ya kuanza siku. Baada ya hapo, nilijiandaa kwa kazi, nikipanga ratiba ya siku na kuhakikisha nina vifaa vyote nilivyo vitaka. Nilisafiri kwenda kazini kwa misingi wa utulivu na mpangilio, nikijua kila kitu kiko tayari.

Mimi binafsi ni kishambulia tatizo kazini hua ninaanza kwa kulichambua kwa makini. Kwanza, mimi hujaribu kuelewa chanzo chake na jinsi kinavyo atiri kazini. Baada ya hapo, mimi huangalia suluhisho tofauti ni kipanga hatua za utekelezaaji ili kutatua tatizo kwa ufanisi. Pili, mimi huwasiliana na wenzangu au msimamizi ili kushirikiana au kupata ushauri pale inapohitajika. Hii husaidia kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ushirikiano na mpangilio mzuri. Mwisho, mimi huhakiki matokeo ili kuhakikisha tatizo halijirudi.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Uzuefu huo ulikuwa mzuri sana kwa sababu nilifurahia msisimko, burudani na shauku ya wachezaji wa muziki wanapocheza moja kwa moja. Nilishangilia pamoja na hadhira nyingine na kushirikiana na marafiki wangu. Jambo lililonifanya nijisikie karibu na burudani ya muziki. Zaidi ya hayo, tamasha hilo lilinipa fursa ya kuona wachezaji wakitumia ubunifu wao, sauti nzuri na ujuzi wakuendesha wimbo kwa ufanisi.

Mimi binafsi napendelea kuongea zaidi kuliko kuandika. Napenda kuongea kwa sababu hunirahisishia kueleza mawazo yangu moja kwa moja, kuonyesha hisia na kushirikiana na wengine kwa urahisi. Pia mazungumzo hunipa nafasi ya kusikiliza maoni ya wengine na kujenga uelewano wa haraka.

Mimi huwa na kabiliana na migogoro na mtu kuchukua hatua ya kwanza ya kukaa kimia na kufikiria. Napenda kuelewa chanzo cha migogoro kabla ya kuzungumza ili sisiishia kusema jambo lisilo sahihi. Baada ya hapo, mimi hujaribu kuzungumza kwa utulivu na heshima kuelezea hisia zangu bila kulaani au kuashiria hasira. Pia, mimi husikiliza upande wa pili kwa makini ili kuelewa maoni yao. Mara nyingine huchukua muda kidogo mbali na hali hiyo ili kila mtu apumzike na kisha kurejea kwa mazungumzo ya utulivu.

Mimi binafsi napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta hunirahisishia kupanga mawazo yangu haraka, kurekebisha makosa kwa urahisi na kuhifadhi kazi zangu bila shida. Pia hunisaidia kuokoa muda hasa ninapokuwa na kazi nyingi.

Mimi napendelea chakula chenye ladha ya chumbi kidogo na viungo vya kawaida. Napenda chakula kinachokua kitamu lakini si kizito sana. Kinacho nipa furaha wakati wa kula na kuniridhisha bila kuathiri afya yangu. Pili, napenda chakula kinachojumuisha nyama, mboga na baadhi ya viungo vina vioongezea ladha vizuri kama pilau au chakula cha kienyeji chenye mchanganyiko wa harufu na ladha nzuri.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunivutia kuona jinsi teknolojia inavyo rahisisha maisha, kuboresha kazi na kuleta njia mpia za kufanya mambo. Kila ninapopata fursa ya kujaribu kifaa au programu mpia, mimi huona ni nafasi ya kujifunza na kujiongezea ujuzi.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kunapo tanda usiku na anga linakua wazi, kuangalia nyota hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakari maisha. Ninapo zitazama na hisi kama mawazo yangu yanapanuka na ninapata amani ya ndani. Pia, kuangalia nyota hunikumbusha uzuri wa maumbile na ukubwa wa dunia, jambo linalonifanya nijisikie mnyenyekevu na mwenye shukrani. Nishuguli rahisi lakini yenye maana kubwa kwangu hasa wakati ninapotaka kupumzisha akili baada ya siku ndefu.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha hunipa nafasi ya kunasa kumbukumbu muhimu na wakati mzuri katika maisha yangu. Napenda sana kupiga picha za mandhari, marafiki au matukio maalum kwa sababu hunikumbusha nyakati nzuri hata baada ya muda kupita. Pia, kupiga picha hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kunio na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Kila picha huwa na hadithi yake na hilo hunifanya nijisikie, furaha na kuridhika.

Utaratibu wangu wajioni huanza rasmi mara tu ninapomaliza majukumu ya siku, ambapo mimi huchukua muda mfupi kupumzika na kupata kikombe cha chai ili kuandaa akili yangu kwa mapumziko. Baada ya hapo, mimi hupenda kufanya matembezi mafupi ya nje kwa ajili ya kupata hewa safi na kutoa msongo wa mawazo. Kisha ninaelekea kuanda na kupata chakula cha jioni mapema ili kusaidia mfumo wa mmenyo kabla ya kulala. Ninapomaliza kula, mimi hutumia dakika chache kupanga ratiba yangu na kuandaa vitu nitakavyo hitaji kwa ajili ya siku inayofuata ili kuepuka usumbufu wa asubuhi. Hatimaye, mimi huweka simu na tarakilishi yangu mbali na kuanza kusoma kitabu au kutafakari kwa utulivu, jambo ambalo hunisaidia kuchangamsha kuchangamsha ubongo na kulala usingizi mnono utakaoniwezesha kuamuka nikiwa na nguvu na ari mpya asubuhi.

Kama ningelazimika kuchagua kifaa kimoja cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila nacho, bilashaka ningechagua simu yangu ya mkononi. Ni kwa sababu imekuwa zaidi ya kifaa cha mawasiliano, ikihudumu kama ofisi, maktaba na kiungo changu kikuu na ulimwengu. Kupitia simu hii, ninauwezo wakuwasiliana na familia na marafiki wakati wowote kupata maarifa mapya papo hapo kusimamia ratiba yangu ya kila siku na hata kufanya miamala ya kifedha kwa urahisi nikiwa popote pale. Uwepo wa kifaa hiki kidogo mkononi mwangu unarahisisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa na bila nacho ufanisi wangu ungepungua sana kwani kimebeba sehemu muhimu ya majukumu na mahitaji yangu ya kila siku katika ulimwengu wa kisasa.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu nilile lilino nifundisha dhamani ya uvumilivu na bidii ambalo nisiku nilio kamilisha mradi wangu mkubwa wakuanza baada ya kukumbana na changamoto nyingi zilizo jaribu kunikatisha tama. Tukio hilo halikuwa tu ushindi wakikazi, bali pia lilikuwa wakati wa mageuzi ambapo niligundua uwezo wangu wandani na kukabiliana na vikwazo na kutatua matatizo magumu kwa ubunifu. Kufanikiwa kwa mradi huo kulini fungulia milango ya fursa mpia na kunipa ujasiri wa kuwamini kwamba kwa malengo madhubuti na nidhamu hakuna jambo lisilo wezekana na tangu wakati huo nimekua nikitumia funzo hilo kama dira ya kuniongoza katika kila hatua ninayopiga kuelekea mafanikio zaidi.

Mimi hutumia wakati wangu mwingi kutazama video kwenye mtandao wa YouTube kwani ndiyo sehemu kuu ni ninayopata maudhui mbalimbali ya nayonivutia Kuanzia mafunzo ya kitaalamu, habari, za ulimwengu, hadi burudani ya muziki na filamu. Napenda YouTube kwa sababu inanipa uhuru wa kutafuta mada yoyote ninayotaka kujifunza wakati wawote na algoritma yake hunisaidia kugundua wabunifu wapya wenye mawazo yanayoendana na maslahi yangu.

Ningependa sana kujifunza zaidi kuhusu ujasusi wabandia, yaani Artificial Intelligence na jinsi unavyoweza kutumika kutatua matatizo mangumu katika jamii yetu. Lengo langu ni kuelewa kwa kina jinsi teknolojia hii inavyofanya kazi ili niweze kuitumia kuboresha ufanisi katika kazi zangu na hata kusaidia katika ubunifu wa miradi mipya inayoweza kurahisisha maisha ya watu.

Mwalimu ninae mkumbuka zaidi kutoka shuleni ni B. Lydia. B. Lydia alikuwa mwalimu wangu wa lugha ambaye hakuwa tu mwalimu wa darasani bali pia alikuwa mlezi aliyenifundisha umuhimu wa kujiamini na kutumia sauti yangu kuleta mabadiliko. Na kumbuka jinsi alivyokuwa akituhimiza kusoma kwa sauti na kuelezea mawazo yetu kwa ujasiri jambo ambalo lilijenga msingi wangu wa upendo, wa masiliano na uandishi ninaufraia hadi leo.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yananishirikisha mitazamo na uzoefu wa watu tofauti ambao siwezi kupata sehemu nyingine yeyote. Kwangu mimi, kusoma maoni ni njia ya kufanya utafiti kabla ya kufanya maamuzi, iwe ni kununua bidhaa, kutembelea sehemu mpya au hata kuelewa jinsi tukio fulani linavyohukuliwa na jami. Ingawa wa nyakati nyingine kuna maoni hasi au yasiyo ya kweli, uwezo wa kuchuja taarifa hizo hunisaidia kujenga kuelewa mpana na kuniongezea maarifa kuhusu tabia za binadamu na mahitaji yao. Kusoma maoni kunanifanya nijihisi kuwa sehemu ya mazungumzo makubwa ya kidunia, ambapo kila sauti ina nafasi ya kusikika na kutoa mchango wake.

Mboga ninazopenda kula zaidi ni zile za kijani kibichi, kama vile mchicha, sukuma wiki na samadi, kwa sababu sio tu zinaladha nzuri, zinapopikwa kwa ustadi, bali pia zinanipa nguvu na afya mwilini. Napenda sana jinsi mboga hizi zinavyoweza kuandaliwa kwa namna mbalimbali. Iwe ni kwa kukaangwa na vitunguu na nyanya nyingi au kuongeza tui la nazi ili kupata ladha tamu na ya kipekee.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuwa na unyenyekevu wa kukubali na kisha kuunda mpango madhubuti wa kubadilisha kwa fursa ya kujifunza. Mara nyingi mimi huanza kwa kuomba maoni kutoka kwa wenzangu na viongozi wangu ili nielewe sehemu ninazohitaji kuboresha. Kisha ninatafuta mafunzo, vitabu au ushauri wa kitaalamu ili kuongezea ujuzi wangu katika maeneo hayo. Badala ya kuficha mapungufu yangu, mimi hupendelea kuwa mkweli na kujiwekea malengo, madogo madogo ya nayo pimika. Huku nikitumia teknolojia na zana za kisasa kurahisisha kazi zinazonipa changamoto. Mtazamo huu unanisaidia kukua kila siku kitaaluma na kunipa ujasiri wa kukabiliana na majukumu mapya bila hofu ya kushindwa kwani naamini kuwa udhaifu ni hatuwa tu kuelekea ukomavu wa kazi.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu na zile za kusisimua kwa sababu zinanipa fursa ya kutumia ubunifu wangu na kufikiria nje ya mipaka ya maisha ya kawaida ya kila siku. Kwangu mimi, hadithi hizi ni kama dirisha linalofungua ulimwengu mpya, ambapo kila kitu kinawezekana kuanzia matukio ya kichawi hadi yale ya kisayansi yanayozidi upeo wa binadamu, jambo ambalo hunifurahisha na kunifanya nitafakari kuhusu siri za ulimwengu. Kusoma au kusikiliza hadithi za aina hii, si burudani tu, bali ni mazoezi ya akili yanayosaidia kuwa na mtazamo mpana na uwezo wa kufikiri kwa namna ya kipeke, ni napokabiliana na hali halisi, huku zikiniacha nikiwa na shauku ya kutaka kujua nini kitatokea katika ukurasa unaofuata.

Jioni, kabla ya kulala, mimi hutenga muda maalumu wa kutuliza akili na mwili wangu ili kujianda kwa ajili ya mapumziko ya usiku mwanana. Mara nyingi mimi huanza kwa kueka mbali vifaa vyote vya kielektroniki kama simu na kompyuta ili kuepuka muanga unaoweza kuvuruga usingizi wangu. Na badala yake mimi hupenda kusoma vitabu au kuandika machache kwenye shajara yangu kuhusu mambo nilio yafanikisha kwa siku hiyo Pia mimi hufanya tafakari fupi au kusikiliza muziki mwanana wa ala Jambo ambalo hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kueka akili yangu katika hali ya amani Utaratibu huu wa utulivu unanihakikishia kuwa ninapata usingizi mzito na mwenye tija utakao niwezesha kuamka nikiwa nimechangamka na nishati kamili ya kuanza majukumu ya siku inayofuata.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kwa umakini sana kwani nina amini kuwa huu ni wajibu wangu wa msingi katika kuitunza mazingira yetu kwa ajili ya vizazi, vya sasa na vijavyo. Katika nyumba yangu, nimeanzisha mfumo rahisi ambapo nina tenganisha taka za kibaoni kama mabaki ya chakula na maganda ya matunda ambazo mara nyingi huzitumia kutengeneza mbolea kwa ajili ya bustani yangu na kuziweka kando na taka zinazoweza kure kurejelezo kama vile plastiki, karatasi na chuma. Ingao wakati mwngine inahitaji nidhamu ya ziada na muda kidogo zaidi. Kufanya hivi kuna nipa amani ya moyo nikijua kuwa, ninapunguza kiasi cha takataka zinazoishia kwenye madampu na kusaidia katika juhudi za kimataifa za kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Malengo yangu makuu kwa ajili ya kazi yangu ni, kuendelea kukua kitaaluma na kuwa kiongozi mwenye ushawishi ambaye anaweza kuleta mabadiliko chanya na masuluhisho ya kiubunifu katika sekta ninayofanyia kazi. Kwa sasa, ninalenga kuimarisha ujuzi wangu wa kiufundi na uongozi kupitia mafunzo ya ziada na kuchukua miradi yenye changamoto zaidi itakayonihitaji kufikiri kwa mapana na kutatua matatizo magumu. Pia ninaazma ya kujenga mahusiano imara na wenzangu kazini. Ili kukuza mazingira ya ushirikiano ambapo kila mmoja anaweza kutuo mchango wake kwa ufanisi zaidi. Hatimaye, lengo langu la muda mrefu ni kufikia nafasi ambapo ninaweza kutoa ushauri na kusaidia kukuza vipaji vipya. Huku nikihakikisha kuwa kazi yangu inaleta tija inayoonekana na dhamani ya kudumu kwa shirika langu na jamii kwa ujumla.

Ningependa sana kuwa na uwezo wa kujifunza na kumudu lugha yoyote duniani, ndani ya muda mfupi sana, kwani naamini lugha ndiyo daraja kuu la kuelewa na ushirikiano kati ya binadamu. Kuwa na uwezo huu kungepunguza vizuizi vya mawasiliano na kuniruhusu kuzungumuza na watu wa tamaduni mbalimbali kwa ufasaha, jambo ambalo lingenisaidia kuelewa mitazamo yao, hadithi zao na hekima zao bila kitu chochote kupotea katika tafsiri.

Katika safari yangu ya kikazi, ninalenga kufika kwenye nafasi ya uongozi wa kimkakati, yaani strategic leadership, ambapo nitakuwa na uwezo wa kutoa maamuzi yenye tija na kuongoza miradi mikubwa yenye athari chanya kwa jamii. Natamani kuwa mtaalamu anayetambulika si kwa vyeo tu, bali kwa uwezo wangu wa kuleta masuluhisho ya kiubunifu katika changamoto ngumu na kusaidia kukuza vipaji vya wengine wanaochipuka katika sekta yangu. Malengo yangu yanajikita katika kufikia hatua ambapo kazi yangu inavuka mipaka ya ofisi na kuanza kuleta mabadiliko ya kimfumo. Huku nikijenga heshima na uaminifu kama mshauri mbunifu na kiongozi mwenye maono. Hatimaye nataka kuwa katika nafasi inayochanganya utaalamu wangu na shauku yangu ya kusaidia wengine ili niweze kuacha alama ya kudumu na urithi wa mafanikio. Utakao wahimiza wengine kufuata ndoto zao kwa ujasiri na bidii.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia kwa sababu kwangu mimi ni zaidi ya vazi la kujikinga na jua. Nikifaa cha mitindo kinacho kamilisha mwonekano wangu na kunipa ujasiri wa kipeke. Napenda jinsi kofia inavyoweza kubadilisha mwonekano wa kawaida na kufanya uonekane wa kisasa zaidi. Iwe ni kofia ya michezo kwa ajili ya matembezi ya kawaida au kofia ya pamba wakati baridi ili kueka mwili katika hali ya joto. Aidha, kuvaa kofia kuna nisaidia ninapokuwa na haraka na sina muda wakutosha wakutengeneza nyele zangu vizuri, huku ikinipa kinga dhidi ya mionzi ya jua ninapokuwa nje na shughuli za mchana. Kwangu mimi, kofia nisehemu muhimu ya utambulisho wangu wa nje inayochanganya urahisi, kinga na nakshi ya kuvutia katika mavazi yangu ya kila siku.

Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza ninalofanya ni kutenga dakika chache za utulivu kitandani ili kuishukuru siku mpya na kuweka nia njema ya mambo nitakayo fanya. Baada ya hapo, mimi hunywa glasi kubwa ya maji ili kuamsha mwili wangu na kisha kufanya mazoezi mepesi ya kunyosha viungo ambayo hunisaidia kuondoa uchovu wa usiku na kuupatia mwili nishati ya kuanza siku. Mara tu nikimaliza kujiandaa mimi hupitia ratiba yangu ya siku na kuiainisha vipaumbele vitatu muhimu zaidi nitakavyovishugulikia ili kuhakikisha ninakuwa na siku yenye tija na ufanisi. Utaratibu huu wa asubuhi unanisaidia kuanza siku yangu nikiwa na akili tulivu, mwili wenye nguvu na mwelekeo thabiti wa kuelekea kwenye malengo yangu.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni Tukio ambalo linanifanya nijihisi niko hai na linanipa nafasi ya kipekee ya kuungana na asili katika hali yake usafi kabisa. Kwangu mimi kupanda mlima sio tu zoezi la mwili la kuimarisha misuli na pumzi, bali ni safari ya kiakili inayohitaji uvumilivu, nidhamu na ujasiri wa kutokata tamaa hata pale njia inapokuwa ngumu na yanye miinuko mikali.

Mimi hupenda kuvaa nguo ambazo zinachanganya ustarehe na mwonekano nadhifu Kwani namini kuwa mavazi unayovaa yanathiri jinsi unavyojihisi na jinsi unavyofanya kazi siku nzima siku ya kazi mimi hupendelea mavazi ya smart casual kama vile surwali ya kitamba au jinsi nyeusi iliopaswa vizuri na shati safi au fulana ya kola Kwani inanipa mwonekano wa kitaalamu lakini ulio huru. Wakati wa mapumziko au wikendi, mimi huchagua nguo nyepesi na laini kama vile fulana za pamba na kaptura au suruali za michezo zinazoniruhusu kutembea kwa urahisi na kupumzika kikamilifu. Zaidi ya yote, mimi huzingatia sana rangi zinazovutia lakini zisizopiga kelele na ubora wakitamba ndiyo kigezo changu kiku nina pochagua nguo mpya ili kuhakikisha nina dumu nazo kwa muda mrefu huku nikibaki na monekano wa kisasa na wenye hathi.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia, hasa sehemu inayohusu mfumo wa neva na jinsi ubongo wa binadamu unavyofanya kazi. Inanivutia sana kuona jinsi mabilioni ya seli ndogo, zinavyoweza kushirikiana kutuwezesha kufikiri, kuhisi hisia mbalimbali na kutenda mambo magumu kwa sekunde chache tu. Kwangu mimi, biolojia ni kama kusoma kitabu cha siri cha maisha, inatufundisha jinsi viumbe hai, walivyo na mifumo tata, lakini yenye mpangilio wa ajabu.

Mimi hupata habari zangu kupitia mchanganyiko wa vyanzo vya kuaminika kama vile tuvuti za mashirika ya habari ya kimataifa na kitaifa kwa ajili ya uchambuzi wa kina. Mitandao ya kijami kama vile X kwa ajili ya matukuo yanayojiri kwa haraka, pamoja na majarida ya kiteknolojia na podikasti, zinazonisaidia kuelewa uvumbuzi mpya na mada ya kisayansi, mfumo ambao unanihakikishia kupata tarifa zenye usawa, uhakika na mitazamo mbalimbali kutoka pande zote za dunia.

Ninapendelea zaidi hali ya baridi kwa sababu inanipa utulivu wa akili, unadhifu wa kuvaa mavazi mazito kama koti na kofia, na fursa nzuri ya kufurahiya kinywaji moto huku nikijisomea kitabu kwa utulivu ndani ya nyumba. Tofauti na joto ambalo mara nyingi huleta uchovu na hitaji la mara kwa mara la kiyoyozi baridi hunifanya nijihisi nikiwa na nguvu zaidi ya kufanya kazi na pia inatoa mazingira bora ya kupata usingizi mzito na wenye tija wakati wa usiku.